Je, unapenda paka ama au mbwa? Napenda mbwa. Kwa sababu mbwa ni ile inalinda. Inakulinda usiku. Sasa tuseme unalala, utasikia tu kama mbwa ikibweka, utajua kuna mtu anapita kwa boma yako. And then tena mbwa ni nile iko na ule urafiki wa mbwa na ubinadamu. But me paka mimi sipendi.

Je, unapenda kutembea msituni. Hapana msituni mimi naogopa, juu huko kutakuwa na wanyama wengine wenye wanaeza wanaeza kuuma. Tuseme kama nyoka. Zinaeza kuuma, unatembea huko na kumbe hujui iko. Inaeza kuuma. Then, tena unapata kuna hizi tu madudu zingine. Zinaeza kupandia na zikuume. Saa, mimi sipendi kutembea msituni.

Je, unapenda kufanya kazi nyumbani? Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani. Sa tuseme, tupate tu, nimepata kampani yenye inaeza itikia mtu afanye kazi nyumbani. Bora tu, uko na hizo vitu za kufanya kazi. Tuseme, umeweka wifi kuwako, na tena pia, uko na kompyuta, unaeza, unaeza, unaeza, weza kupata vitu za kazi. Ee, naezapenda kufanya kazi nyumbani, nikiangalia mtoto wangu. Juu hii inanipatia nafasi niangalia mtoto wangu, nieze kumpikia na nafanya tena kazi.

Jee unapenda kununua vitu mtandaoni hapaana sipendi Kwa sababu uwezi jua kama hizo vitu zenye unauza ni ukweli Ineza kuwa ni kampuni ndiyo inauza, yyo kampuni ni ukweli But uneza pata kuna wakora wengi, wamechukua jina ya hiyo kampuni sasa wako huko wanauza vitu Sasa humiilipia hati wakulete vitu, kisha ilipia unapigia simu simuyao hawashiki Unatrai kutumia namba yenye ulikume nyo namba imezima Sasa mtaandaoni inakuanga hali ya atari heri miniyende huko place wana apo mali wanasema ni wanatangaza hii kampuni ni yende nitafute njia until nifike huko ndio niende nikanue huko lakini mtaandaoni yapana.

Unafuata matukio ya kimataifa ndiyo, lazima ni fuate, inafanya mtu unaeza kujua vile dunia inaendelea, unaezajua ni nini imekuja mpia, ni nini sasa watu wanatumia, na mbona watu wanaitumia hivyo. Sasa ni muhimu kufuata ili uweze kwa na habari ya hapa na pale. Nini wameleta mapya ufanya kazi na mbona emeletwa ifanywe kazi na inasaidia aje ukifanya kazi kutumia hio njia.

Una mahusianu gani na wazee wako? Mahusiano yetu ni mzuri, tunapendana, tunajuliana hali, mara kwa mara tunapigiana simu, kujulia huu mtu anaendelea aje leo, then tena ikifika wakati wa likizo niende niwatembele, nijue vile wanaendelea, si umejua wazee ni mzuri ukiwaangalia mara kwa mara, ujue afya yao, juu wao na wenye wanapenda kugonjeka mara kwa mara.

Unapenda kucheza mchezo gani, napenda kucheza mchezo wa mguu, ile mpira wa mguu, ile na ni niko tu hapo tunajiburudisha, hiyo ninaezacheza, lakini hata sijui ile sana, but naeza tu cheze yenyewe, sa watu wameekatu wa hapo ya kufanya, nifanya nieze kunini mwili, nieke mwili ikuwe mzuri, nicheze ili jasho itoke, nicheze ili tujiburudishe tukiwa hapo, mhm.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako? Naipenda kwa sababu haina kelele mingi. Tena naipenda kwa sababu, mkitaka kuenda kununua vitu za kupika. Ziko karibuni utapata kama kuna mama mboga wako karibu watano. Ukikosa huyu mwingine amefunga kuna mwingine. Tena ni mali pia iko na security mzuri, hakuna wizi mingi. Hakuna wizi mingi. Sasa hata ukitoka uache mlango wazi kama hujapiga kifuli, utarudi upate vitu zako hazijaibwa ziko tu.

Tabia gani ya watu inakuchukiza? hiI tabia mtu anataka kujua vile maisha yako inaendelea. Ako hapo kujua vile uaendelea. Kama unahangaika kukua natangazia watu huku nje. Then pia kama ananini. Pia tena kama anatuseme anako hapo. Yani anachunguza kila maisha yako kitu unafanya. Kwa umeendelea. Kama mnapitia mangumu. Halafu anatangaza huko nje.

Unapenda kutembele wapi? Napenda kutembea kwa tuseme kwa barabara. Inywa nyakati ya asubuhi. Kama unakimbia Yani ni kutembea tu. Juu tu sipendi kutembea place ya msiti msitu. Natembea tu kwa barabara. Place najua hapa nayo. Hakuna kitu inaeza nifanyikia. Natembea maybe nikienda nini nikienda suponi. Ama asubuhi nikienda mazoezi. Natembea ni kutembea tu kwa barabara place iko wazi si place iure.

Ni somo gani ulilopenda shuleni? Hesabu hesabu ndio nilipenda shuleni kwa sababu hiyo ndiyo nilikuwa nakujanga hata kwa class nakuja kuwa manamba moja mbili, tatu Nilikuwa naipenda kwa sababu ukishajua formula ni hivyo tu, utapata kesho yake wakitayarisha mtihani, formula itabakia kuwa hivyo but wataenda kuchange hizo manumbers but formula ukisha apply formula, ukishaeka formula ufwate tu ule formula inasema ni hivo tu utapita na upate alama mzuri.

Unaifadhi data yako wapi? Sa tu seme mimi data zangu, sa tu seme kama ya kwa simu, unaeza pata niko na manamba za simu, nimeeka kwenye inajiita Google, ile Google backup. Sasa kama nyakati simu yangu ikipotea, nieke simu ingine, ndapata hizo numbers. Izo zote nimeweka huko nini namba ya simu. Izo manamba za simu. Nimeeka huko picha zangu. Nimeweka pia. Nimeweka pia hizi mapasswords za vitu. Zote nimeeka huko kwenye Google storage.

Je, umewahi kuenda kwenye tamasha la mziki? Sijawahi enda, na sipendi kuenda, kwa sababu unaeza pata watu wako wengi, watu huko wakiingia, watu wanafinyana, wengine wanaanguka, ju unaeza pata hawajafanya nini hawajaeka bizuri. Sasa unapata kuna mtu anakuja, na watu wako wengi. Sasa watu hawana ile, watu wana panga laini waingia. Sasa unapata watu wanaingia hivi, kuna watu wengine wataanguka, watakanyagwa, alafu wafe. Eeh sasa mimi sipendi kuenda.

Unalinda faraga yako vipi mtandaoni? Mtandaoni sasa, nalinda faraga yangu kukosa kuweka namba yangu kuonekana, kuificha, hakuna mtu mwenye anaeza ipata namba yangu. Tena, mimi picha, siekangi mtandaoni picha zangu, ama picha mtoto wangu. Sasa ni ivo, mtandao niko hapo tu ili nijue jambo nini inaendeleka, nini imekuja mpya watu wanaongea nini sa hii. Ni hivo na kujua habari ya hapa na pale. But sasa ikifika kwa namba yangu, mtu aezi pata namba yangu nini mtandaoni. Picha ya mtoto wangu, mtu aezi pata mtandaoni. Picha yangu pia uwezi pata mtandaoni.

Unapiga picha marangapi kutumia simu naeza piga wakati wowote sasa kuenda kwenye studio kupiga picha nayo hapo sisemi maybe nilienda nilienda mwaka jana uliopita sijawai rudi tena but kwa simu yangu kila wakati nimeshukwa kila wakati nimevaa mpya kila wakati naona nikopoa nataka kuangalia kitu kwa uso wangu najipiga picha.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Inabidi nitaamka mapema, kama hiyo siku niko na kazi mingi ya kufanya. Nikue tu na ile akili, nimeeka akili, nikitaka kufanya hii kazi nimalize. Ndaanza na vyombo, niende kupikga deki, nikuje manguo Sa hiyo moja natayarisha mtoto akue amekula, ameshiba ili asinisumbue. Sasa mimi nikue tu hapo nafanya kazi ama huyo mtoto namtayarahisha lalale. Kama naona ni mwenye anataka kulala Akishalala sasa najua nitafanya kazi haraka haraka hadi nimalize kwa wakati wake na kama ni kazi ya ofisi nimeenda kwa ofisi Itabidi nifanye niende niweke leo nataka nimalize Nasema leo na jiekea hapo target Nasema leo nataka kumaliza hii kwa hii Sasa ukishaeka lazima umalize unaingia tu asubuhi unasema sitaingia mtandaoni sitafanya nini nitakuwa tu na kazi Mimi niko tu hapo nimeeka akili yangu yote kwa kazi na nitamaliza kwa wakati.

Niambie kusuhu kinyuaji unacho kipenda zaidi. Mawazo ya kwanza unaweza kushiriki ni kinywaji gani. Nani kwanini? Labda chai, kawa, au juicy. Chai, mi inapenda chai. Kwa sababu chai ndile inanipatia nguvu, chai ya maziwa. Inanipa nguvu hata kama niseme usiku sina kitu ya kuku sina kitu ya kukunyua nao chai. Chai ya maziwa ukikunywa tupu, ukikunyua bila mikate. Nayo ni mu, yani utapata tu nguvu Je unakumbuka ni wakati gani unakunywa, ee nakunyua asubuhi, kila wakati asubuhi kitu saa tatu asubuhi, ni nani aliyekueleza kusu kinywaji hiko Mama yangu mzazi Tuliishi tukilelewa kama tunakunyua chai asubui sa lazima, yu ni kitu nimeka Najua tu ni kitu lazima ya ni ikutuwa apo asubuhi lazima ukunywe chai na hisi vipi bada kuni wa chai na hisi ni kama niko na nguvu nguvu ya kufanya chochote, nguvu ya kufanya vitu za nyumba.

Unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu? Tunajiita mkutano, tunakaa tunaangalia nani alikuwa na makosa. Kama ni mimi nilikuwa na makosa ndaomba msamaha. Na kama ye ndio alikuwa na makosa ataomba msamaha. Na kama tumefika wakati hatuwezi kaa chini sisi wawili, tu nini tuonge, tu nini tujuwe nini iko wapi, shida iko wapi, na hakuna mtu mwenye anataka kuomba msamaha. Heri kila mtu aende kivyake, kila mtu aende nini yori yake, mahali yake ama nyumbani yake na tusiwahi kuwa marafiki ama tusiwahi ongea na huyo mtu.

Unapenda kuenda cinema mara ngapi? Cinema, mimi napenda tu kuona kama ni mpira ama kuona cinema. Ndaona tu kwa nyumba yangu. Sipendi kwenda sinema, uko, uko sinema, place, watu wanaenda kunini, kuona. Mimi huona kwa nyumba yangu, sasa mimi sipendi kwenda. Na siwezi kusema ni kwa maranga nishawahi kwenda Ju, nikikumbuka sijawahi, sijawahi enda.

Je, unapenda kutembea kwa miguu, ndiyo. Nikitaka kuenda mahali, naenda na miguu, kama si mahali mbali. Napenda kama ni mahali naeza, enda na mguu, hakuna haja ya kupanda gari. Ndaenda na mguu, saa mimi napenda kutembea juu, nini kutembea pia ni hali ya mazoezi kwa mwili. Sa, napenda kutembea kwa miguu.

Jee, unaishi maali ulipozaliwa apana. Huko nilishi nyakati nilikuwa nasoma. After nimesoma, savile nilikuja nikaoleka, nikapanda nikapata kwangu, niko kwa ndoa, samisi ishi maali nilizaliwa. Niliyamia, nikombali, nikombali kidogo. But huko nikitaka kueanda lazima nipande gari. Niliyamia huku.

Unapenda kusoma vitabu vya aina gani? Vitabu vya historia niweze kujua muda uliopita watu walikuwa wanafanyaaje vitu. Ni kwa nini walikuwa wanazifanya. So napata kwa hiyo vitabu za historia utakuja kuona vile nchi ilikuwa. Kitambo ulikua najua hii lugha na hii lugha. Watu utamaduni gani ilikuwa ina fanyika huko na mbona ilikuwa ina fanyika. Na tena utakuja kueleza kitambo unapata watu wengi wakuwa wanaenda haspitali walikuwa wanatumia hizi majani mamiti kama madawa. Sa una kuja kueleza vitu mpolepole hapo utakuja kujua dawa za sa hizi imetengenezwa na miti. Iyo ndio kwa sababu mbona watu wakitambo wakuwa wanaenda hospitali walikuwa wanatumia miti hizo ma majani kama dawa.

Msimu gani wa mwaka unaopenda zaidi? Msimu wa sikukuu, likizo ya sikukuu. Ju unajua hakuna mtu mwenye ako ako ako kwenye kazi. Tena unapata wakati huo watu wengi walikua wamechanga pesa zao. Kutoka mwaka ulio anza, hadi hiyo inaisha. Sasa watu wengi wako na pesa ya kusherekea. Iyo tena ndo nyakati ya kuenda kuona wazazi. Unaenda nyumbani, huko huko ocha, huko ushago. Unajua, unenda uko unakula unakula chakula, Chakula tamu tamu, hizi chakula tu mahindi unatoa tu kwenye shamba, unapata iko na ladha tamu. Sasa hiyo ndo nyakati napenda wakati wa mwaka wa sikukuu, wakati wa sikukuu.

Niambie kuhusu chakula chako unacho kipenda zaidi. Napenda chakula, napenda mchele mimi. Mchele napenda kwa sababu ni kitu nawezakula asubuhi, nikule saa saba, na nikule usiku. Na naweza kula tu kesho ingine tena. Sasa tena, naweza nini, unapata hiyo chakula, naeza ikula na chakula zingine tofauti, tofauti. Naeza ikula na maharagwe, naeza ikula na dengu, naeza ikula na waru. Je, nakumbuka mara ya kwanza kuipika. Nilipika nyakati nilikuwa mdogo bado naishi na mzazi wangu. Tu nilipika nini, nilipika mchele. Mara ya mwisho ulikila lini. Nimekula hadi sahii, nimekula leo saa saba. Lenye na nini nimekula leo.

Unaweka aje malengo ya kila siku kazini? Naweka kwenye file. File. So unaeza pata kama kuna vitu zenye tumefanya januari. Ikona tu file ya januari. Na hio ndio kitu yenya tunaeka. Na kama sasa tuseme ni kitu ya nini. Kitu ya inajiita aje, Unaeza sema Kila file ikona vitu zake. Sasa unatenganisha file. Kitu umefanya unaeka hapa. Kama ni ya januari, ni ya februari. Hivo hivo unazieka ili ikupatie kazi rahisi kuzipata.

Je, unapenda kuoama maoni mtandaoni. Ndiyo, napenda ndiyo niweze kujua Kila mtu wa amechukua hiyo jambo kivipi. Kama ameichukulia vibaya ama kiuzuri. Maoni yao inafanya. Niyeze kujua kama iyo picha yenye mtu ameeka. Ni mzuri ama ni mbaya. Inaelimisha ama inapoteza. Kwanza maoni minapenda kusoma mtandaoni.

Kinywaji gani unachopenda kunywa asubuhi? Napenda kunywa chai. Chai ya maziwa. Chai inanipatia nguvu niweze kufanya kazi sasa. Hiyo inafanya hadi nikuwe tu na chai inakupatia juu umeeka sukari na sukari inaletanga nguvu inaongeza nguvu. Na tena ikikuwa ni ni maziwa inaleta nguvu zaidi. Saa chai ya maziwa napenda kunywa asubuhi.

Muziki gani unayo, usikiliza mara nyingi. Mimi husikiliza mziki wa hizi nyimbo za mungu, gospel. Ninaziskia, juu najua nikisikia kama kuna nyakati siskii vizuri. Nasikia nikama kuna vitu zenye ninapitia kimaisha But nikieka hizo music niskie inanipea nguvu Inaniambia Mungu anaona, Mungu atatenda. Mungu yupo na anajua kila jambo na wapitia Samii hizi ndio music napendanga kuskia.

Niambie kuhusu jinsi unavyotumia simu yako. Simu yangu, natumia, sa tuseme kupigia watu, kupigia watu simu, watu ambao niko mbali nao. Tena, naitumia simu yangu kuingia mtandaoni, nijuwe habari, habari, habari yenye inaendelea. Simu pia imenisaidia katika maisha yangu kwa sababu inafanya nishirikiane na watu mbalimbali wenye tuko nao mbali, wenye manyumba zao ziko mbali, siwezi fika tena, simu pia inafanya nijue, naangalia nayo madakika Ju unaeza pata saa zingine sina saa mkononi. Sasa simu natumia tena kuangalia nayo kuangalia nayo muda tena simu inafanya napokea pesa, ju mtu anaeza tumia pesa kwa kutumia simu, hapo unaweza ni lazima utakuwa tu na simu ndio upate vile unaweza pata hizo pesa. Tena simu inanisaidia kuenda kununua nao vitu kwa duka nikilipa na njia ya simu.

Unapata habari wapi? Mtandaoni. Sana sana tiktok. Ukiingia utapata habari sana. Ju naifika mahali pengine ukisema acha ungoje habari ya kwa runinga. Runinga lazima uongoje saa ya a habari yenye italeta. But tiktok demo yaani saa zile tu habari imetokea kuna kitu imefanyika mahali. Tiktok inaeka hapo na hapo. Inajulisha watu mbio mbio. Sa tiktok ni haraka. Unapata habari kwenye mtandaoni.

Je, unapenda kuoga kwa maji ya moto? Ndiyo, mi natumia maji moto kuoga. Mi maji baridi, situmii ju itafanya baridi ingie kwangu, baridi kishaingia kwangu, kifua itaanza kuniuma. Maji baridi pia inafanya na tetemeka, saa napenda maji moto. Huwa unajiburudisha, nasikia vizuri nikioga na maji moto.

Je umewai kujifunza kupiga gitaa hapana na ningependa kujifunza but sijaipata mali kuna gitaa sijawai sijai karibia but kama kuna naeza pata mtu akona gitaa nacheza hei naeza naeza naeza furai sana kujifunza kucheza gitaa.

Je, unapenda chakula cha haraka. Ndiyo, napenda chakula ya haraka. Kama ugali na mboga, ifike mahali pengine nimekuja na hisi njaa. Itabidi nipike ugali na mboga ama ugali na maharagwe. Yaani ugali na mayai ya haraka haraka ili niweze kukula njaa iishe. Sa tuseme nasikia njaa na sahii ninataka kupika nyama. Hiyo, si nitakula nyama kama ni mbichi.

Chakula gani cha kigeni, umewai jaribu. Hmm, mimi, nime nime kuna siku tulienda kwenye hoteli ingine. Sasa walileta chakula ingine, yenye hata mimi hata sijui. Walikuwa wananiambia inakaa tamu. Niliuma tu hivi nikatupa. Juu mimi mwenyewe, siwezi kula kitu, yenye tumbo yangu haijazoea. Juu tumbo yangu ni ile yenye, itaniuma kama nimekula kitu yenye tumbo yangu haijazoea. Sasa nilionja tu but sikumeza. Nikoona hainionjei vizuri. Nikatema.

Kazi gani ya nyumba, unayichukia? He, nachukia kuosha vyombo. Kuosha vyombo, misipendi. Naosha tu juu sina mtu wakunioshea. But mimi ni kikikuwa tu na mtu mwenye anaweza nioshea vyombo. Hai, misipendi kuosha vyombo. Heri kufua ama kupiga deki. But kuosha vyombo, mimisipendi kabisa, naichukia.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Mimi, mimi napenda, huwa siendi nini gym, but mimi hutembea, si kukimbia. Naeza tembea, nitembee, then sa tuseme naeza tembea kwa nini, kwa wiki, naeza tembea mara tatu kwa wiki, sasa and then nafanya hizi mazoezi za tumbo, hi zile zenye, watu wa gym wanafanyanga, but sasa sisana, ili niweze kukuwana, niko vizuri. Tena, nahisi vizuri, nikisha tembea. Nahisi vizuri, nikisha fanya mazoezi. Nahisi ni kama mwili imefunguka. Nahisi ni kama sa zingine naeza ruka kapa kamba. Nikisema na ruka mia, ma mia tano kwa siku. Naruka, kama njia mazoezi.

Unahisi vipi kuhusu tathimini za kazi? Ni mzuri. Juu ni mzuri kama ukifanya kazi, waweze kuangalia kama umefanya vizuri, umefuata maelezo uliyo ambiwa. Na kama inahitimu, inahitimu kiwango ulikuwa umeambiwa ufanye. Sasa kufatilia, inaweza kufanya uepuke mambo mingi kama kuvutwa kazi na kufanya kufanya nini. Ninataka tukewe na matokeo mazuri na kampuni iende vizuri.

Unafanya nini wakatu wasiwasi? Iyo ndo nyakati mihua naka chini. Junikifanya kitu nikiwana wasiwasi, ya kwanza ndaifanya vibaya, sitaweka akili yangu hapo yote, saa matokewo haitakuwa mazuri. Saa heri nikai, nitulie, yani nchukwe tu bre, nchukwe tu, nini na jita aje, nafasi nikai nikiwaza. Takisipendi kufanya vitu nikiwana wasiwasi. Junajua matokewe haita kuwa mazuri.

Unasherehekea siku yako ya kuzaliwa vipi. Mimi nishawaisherehekea na marafiki zangu. But sa hii nigipenda niende tu niende nishereheke na watu wenye hawana wazazi wako kwa orphanage niweze kuwa patia. Yani niendi tu niwapatia kama ni hiyo pesa ningiweza kutumia kwa siku yangu wa kuzaliwa. Niende tu tupike huko tukule. At least, niseme hiyo siku, mungu nimekumbuka watu wengine. But kwa sasa, mimi nakujanga tu, ikipita, mara itanipata, nikiwa kwa nyumba, nijambie mungu asanti, kwa siku na tena nda kuongeza mwaka mwingine kwa mwaka zangu, asanti kwa kunipa, kwani kunipa maisha marefu, na niongeze tena niweze kuishi maisha marefu.

Luga gani ungependa kujifunza, ningependa kujifunza kuongea kiFrench, mimi. Hili saa nikienda hizi luga, huku njia ya inchi zinyezinaongea hivo, neza kuwasiliana nao vizuri. Upate kuna mtu mungine ajuu kuongea ki Swahili, ajuu kuongea English, batana elewa French. Sasa mujua tu mimi yonon, sasa neza, neza chukulia hapo tuanze kuongea, juu apia minajua.